Mimi sipendi kwenda dinema mara mingi, mara moja moja, kwa sababu mimi naonelea ni vizuri kuonea sinema kwenye nyumba. Mahali, ukitaka hata kwenda msalani, unaisimamisha, but ukienda huko nje kwa sinema, ni kwenda kungoja mpaka iishe, uwezi simamisha sinema mpaka uchukue simu. So, mimi naonelea ni vyema kuonea sinema kwenye nyumba.

Mimi napenda kucheza mpira wa kikapu ama nacheza michezo kwenye simu, michezo kama chess, solitaire, mchezo kama hiyo but maramingi kama ni nje mimi ni basketball ama kuogelea mpira wa kikapu ama kuogelea peke yake.

Mimi huwa sifuatilii timu ya mpira wa miguu sana sana 'but' kama ni kupenda timu ya mpira timu ya mpira wa miguu ni timu kama tuseme 'Real Madrid'. Ama Barcelona, ama Juventus.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unaona maoni tofauti ya watu na mtandaoni ndiyo utapata kila kitu rahisi. Kwa sasa hata watu wengi hata magazeti husoma kwenye mtandao. Kwenye mtandao utaona vitu mingi na utaona maoni ya watu kutoka sehemu tofauti za inchi na dunia.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni marekani. Kwa sababu marekani kuna njia nyingi za kupata pato lako la kila siku. Na kazi za huko watu wanalipwa pesa mzuri kukilinganisha na nchi zetu za Afrika. Tena hospitali zao ni njema zaidi. Wamejenga nchi yao ni mzuri inapendeza kuishi huko.

Aina ya keki ambao ninaipenda sana ni keki ya marble ambao ninajipikia mara mingi kutumia bidhaa ya baking soda alafu nichanganye mayai yangu alafu napendelea sana sana mimi mwenyewe kujipikia spendi za kununuliwa. Marble ya beti croca ndiyo napenda zaidi.

Mimi hutazama video katika Facebook, Instagram, TikTok, YouTube na sehemu nyinginezo mingi. Lakini sana sana ni YouTube, YouTube ndio mimi huenda kuangalia video ama kufanya utafiti wangu pia.